Natumia simu yangu kwa mawasiliano zaidi, lakini pia natumia simu yangu kwa kupata taarifa na habari mbali mbali kutoka sehemu mbali mbali za dunia. Na hivyo hunifanya ninayo kila wakati nikisikiliza na kupata hizo habari za kutoka sehemu mbali mbali.

Kawaida wafanyakazi wapya nawakaribisha kazini kwa kuwafanyia sherehe ndogo ya ukaribisho ambayo inakuwa na lengo la ku ya kuwatambulisha kwa watu walioko kazini ya kufahamisha majukumu ya kazi tunazofanya na mambo mengine pale kazini kwa hiyo ndivo namna ambavo nawakaribisha wageni wapya kazini.

Nimewahi kutembelea ziwani na kuona ziwa nimewahi kutembelea pia mtoni nakuona mto na kuvuka mto lakini pia ziwani nimeishawai kuvuka sana katika ziwa victoria ni ziwa ambalo nimelitembelea sana.

Napenda kununua vitu madukani, masokoni, lakini mara nyingine nanunua mtandaoni kama vinapatikana vile ambavyo navihitaji, basi naingia mtandaoni navinunua. Lakini katika mazingira yangu mara nyingi, napata kununua vitu tofauti tofauti.

Tunda ninalolipenda zaidi ni parachichi parachichi ni ninalitumia kama tunda kwa kulitafuna na kutumia chumvi wakati huu naweka chumvi kidogo lakini wakati mwingine parachichi nalisaga katika blender na kulifanya juisi ambapo natia sukari na kunywa kama juisi ni tamu sana inapendeza parachichi wakati mwingine ninakula kwa kutumia ubwabwa wali ninaweka katika wali ninakula kwa kweli tunda la parachichi nalipenda sana.

Ndiyo mimi natumia sana mitandao ya kijamii kwa ajili ya kupata habari mbalimbali lakini kwa ajili ya kuwasiliana. Naitumia mno mitandao ya kijamii ndiyo sehemu kubwa ninayoitumia. Kwa mambo mbali mbali ya kupata habari lakini pia kuwasiliana na watu wengine na sehemu mbalimbali walipo.

Ndiyo, mimi navaa kofia, navaa sana kofia, napenda kuvaa kofia za aina tofauti tofauti, lakini napenda kuvaa kofia zile wanaziita sasa hivi vijana, John Sina styling, kofia za John Sina, ndio ambazo nazivaa sana, nimpenzi wa kofia kwa kweli.

Nikiwa na rafiki zangu mimi huwa napenda kufanya mambo mbalimbali. Napenda kupiga stori na rafiki zangu. Napenda kuangalia mpira tukiwa na marafiki zangu. Napenda kujumuika kufanya mazoezi bichi nikiwa na rafiki zangu wakati mwingine nikikutana na marafiki zangu tunakwenda kanisani kusali kwa hiyo ni baadhi ya mambo ambayo nayafanya nikiwa na rafiki zangu.

Hivi dunia inakuwaje kama hakuna teknolojia. Itakua dunia ya ajabu sana nafikiri. Binafsi siwezi kuishi kwa sasa hivi. Siku moje bila teknolojia. Hiyo siku itakuwa ngumu sana kwangu maana teknolojia inaniwezesha kufanya mambo mengi lakini kupata mambo mengi. Teknolojia inaniwezesha kuwasiliana kwa urahisi zaidi. Teknolojia inaniweka karibu na watu hata walioko mbali na mimi. Nawaona kama vile wako karibu na mimi. Kwa kuishi biya teknolojia kwa siku jambo gumu sana na inaniwia ngumu sana kuishi bila teknolojia.

Mimi huwa nafanya mazoezi wakati wa jioni. Baada ya kazi zote, na shughuli zote. Napata nafasi ya kwenda bichi. Huko nafanya mazoezi ya viungo. Nakimbia kimbia kidogo. Lakini pia najinyoosha nyoosha kidogo. Lakini pia naruka ruka kidogo lakini naingia majini kuogerea. Haya yote ni mazoezi ambayo nimeyafanya. Wakati wa jioni. Baada ya shughuli zangu za kutwa nzima. Na ndivyo maisha yanavyokuwa kila siku kuhusu mazoezi kwa upande wangu.

Kiongozi mzuri ni yule anaywasikiliza watu, anayesikiliza ushauri na kuufanyia kazi. Kiongozi mzuri ni yule anayejali watu. Lakini kiongozi mzuri ni yule ambaye anajumuika na watu kufanya kazi kwa faida ya watu. Sio kwa faida yake yeye mwenyewe huyo ndio kiongozi mzuri.

Kila jioni kabla ya kulala mimi huwa nafanya mazoezi ama na kwenda kuogelea baharini na baada ya hapo ndo narudi nyumbani najiandaa kwa chakula cha jioni na sali. Nikimiliza kusari usiku kumuomba mungu na kumshukuru nasi nakuwa niko tayari kwa ajili ya kulala.

Wakati wa baridi kali, kwa kawaida, natafuta namna ya kujikinga dhidi ya baridi. Naweza nikachukua jaketi nzito, ama sweta nzito, nikavaa. Lakini pia nakaa nyumbani, na karibia na moto. Ili nipate joto la moto, kwa kwa ajili ya baridi.

Ninapokuwa limetokea tatizo kazini namna navofanya kulitatua ni kuashirikisha wafanya kazi wenzangu namna nzuri ya kulitatua tunatafta njia nzuri ya kutatua tatizo katika hali ya usalama na amani lakini kwa pamoja kila mmoja ataweka mawazo na mchango wake na kupitia wafanya kazi wenzangu wote tukishirikiana tunafanikiwa kulitatua tatizo basi nakuwa ni maisha mazuri na raha mstarehe tukiwa kazini kama timu.

Binafsi napenda sana sana kuzungumza kuhusu maswala ya siasa. Nazungumza siasa za ndani ya nchi yangu lakini pia nazungumza siasa za kimataifa na nikipata mtu ambaye anazungumza siasa tutazungumza sana na. Kizuri awe mtu wa kufuatilia mambo ya siasa lakini binafsi mimi napenda sana sana kuzungumzia maswala ya siasa kwa sababu siasa ni kila kitu siasa ndiyo inaendesha dunia na inaendesha maisha ya watu huwezi ukaikwepa siasa popote pale duniani.

Mimi huzigawa taka kulingana na jinsi ama asili yake ilivyo. Kuna taka zenye asili ya majimaji hizi huzitenga na kuziweka sehemu yake yenye majimaji. Kuna zile taka ambazo zina asili ya kuoza kuharibika kama vile makaratasi, magazeti hizi na zingine zote za jinsi hiyo huwa nazitenga na kuziweka sehemu yake. Lakini kuna zile taka ngumu ambazo haziozi wala kuharibika katika mazingira ambazo zikitupwa ovyo zinaharibu na kuchafua mazingira kama vile chupa na mifukuko ya plastiki na plastiki zote hizi nazo huzitenga sehemu yake. Kwa maana hiyo mimi huwa ninatenga taka kulingana na asili ya taka zinazo husika katika mazingira.